Mtu ambaye alifunza jambo muhimu ni mama yangu wakati nilipozaliwa. Aliniambia nisishughulike na kila watu wanafikiria kunihusu. Mbali nifikirie kenya mimi mwenyewe nasikia ni kizuri. Pia mwalimu wangu wa darasa la kwanza alinifunza mambo mengi sana.

Mimi napenda kwenye ofisi mahali ambapo hakuna kelele mingi, ambapo kuna kuna miti, kuna mazingira poa, kuna hewa safi, ambapo hakuna watoto wanaocheza, hakuna familia karibu, ambapo hakuna uchafu mwingi kutoka kwa hizo manyumba zao.

Mimi naye nimesaidia mama mzee, mama mkewe ambaye hakuwa naeza kuvuka barabara, nikamsaidia, nimesaidia kununulia watu chakula, ambao wenye hawana chakula, ambao wanaishi huku nje hawana makao, nikawanunulia nguo, nikaenda kuwate.

Mimi naye sina hiyo talanta ya kupiga chombo cha muziki, lakini natamaningi sana ni kiona watu wa kipiga kama ni kwa guitar wa kipiga hivi, mimi na tamani sana, Lakini mimi sina iyo talanta ya kupiga chombo cha muziki, naonanga watu wa kipiga mzuri, na naeza tamani kupiga siku moja.

Naam, napenda mvua kama nimelala. Kama niko kwa nyumba, nimelala napenda mvua. Lakini kama niko huko nje sipendi mvua, kwani nitanyeshewa. Napenda mvua tu, nikiwa kwa nyumba kama nimelala. Sababu mtu anasikianga vizuri sana. Kwanza ikipiga mabati.

Mimi naye naenda hospitali, naenda hospitali kama mara mbili, kama ni kuoshwa masikio, lakini kama ugonjwa ndogo, kama maybe kifua kikuu, hiyo sitaenda hospitali. Hiyo nitanunua tu dawa kwenye kemesti na nikunywe, sitaenda hospitali, hiyo ninajua madawa zenye naeza kunywa.

Naam, mimi nimefanya kazi ya kujitolea sana, kwanza nikiwa chuo kikuu, nilikuwa na jitolea sana, kama kuenda kusaidia watu kuwapea damu, kusaidia watu wenye walikuwa na kungu, wameumwa na kunguni, unawaosha, tulifanya hio kazi sana kwa na kuwapea maji.

Mimi naye kuoga naoga mara mbili. Asubuhi nikitoka nikienda kwenye naenda, kama nikuenda darasani nitaoga. Halafu nikitoka darasani jioni nitakuja nioge tena sababu saa hii kuna jua sana na kuna vumbi sana. Na hiyo vumbi lazima tuitoe huwezi lala na hiyo vumbi na natakanga nikilala nikiwa mtu safi.

Kuongea ukweli mahali kwa ibada maybe naenda kwa mara moja kwa mwezi. Sababu hiz siku zingine siendi sana. Lakini, hiyo ni mara moja maybe kama nimenda kushiriki na wengine. Lakini mimi kuenda kuomba kivyangu, ninaezaenda hata mara tatu kwa mwezi. Kama naenda kuwa mba kizi yangu.

Kuna wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu, kuna wakati mwingine napenda kufanya na watu. Kama wakati ambapo tumepewa wakati kazi ya na watu wengine, iyo nitafanya na wao. Lakini mimi kivyangu napenda kufanya kazi yangu, pekee yangu, pekee yangu. Sipendi watu wengi, kwanza kuwaingiza kwa maisha yangu.

Napenda kununua vitu kwenye soko kuu sababu huko unapatanga kila kitu iko huko na hautashinda ukitembea, kushida ukitoka kwingine, iko huko kwa hiyo nyumba moja. Ndiyo maana napenda kununua vitu kwa hiyo soko kuu. Sipendi kuenda kwa soko sababu kwa soko ingine yenye inakuanga pana unazunguka sana.

Kabla nianze kazi, naomba. Naomba alafu nasalimia wenzangu na wajulia hali. Ndiyo nianze kazi. Unajua huwezi ya anzia kazi kama hujui wenzako wako aje. Hata hiyo mazingira haitakuwa sawa. Lazima uwasalimie. Ndiyo hata utengeneze mazingira poa ya hiyo kazi yako.

Naskiza bongo sana, sababu bongo naielewa kwa urahisi, naielewa hiyo maneno, hiyomaneno inakuanga ya mapenzi, ingine inakuanga ya kupea mtu masharti, sasa napenda bongo sana, sababu naielewa na ni lugha yangu, hiyo napenda sana.

Vituko lazima zikuwe hapo so lazima vitisho mimi nawaacha tu sababu ukishinda hapo iyo kitu inaingia kwa akili yako na ina kusumbua sana. Mimi naiacha tu nawaacha waongee venye wanataka bora mimi najua vitu nafanya kwa akili yangu. Iyo iyo hainisumbui sana.

Chumba changu ni kidogo tu kwani kinatoshea kitanda peke yake. Rangi ni za manjano. Napenda kitanda yangu, kitanda ni kubwa, kwani ni ya tano kwa sita. Na dirisha pale nje naona miti, hapa kunayoishi kuna miti kubwa. Na napenda vile hii nyumbangu imepakwa rangi ya manjano ni tamu sana.

Nam napenda mziki wajadi kwanza waluga yetu ya kikuyu ambao ni mogithi. Huo nao napenda sana. Sababu unas unanisaidia nafikiria, unanirudisha tena kwenye tamaduni zetu, kwenye luga yangu, naipenda sana nikiiskiza. Tena, unatumia vifaa kama kama gi kama zeze. Na napenda kucheza zeze sana mimi, mi naye napenda zeze. Napenda kucheza zeze, napenda hizo m hizo muziki Zinanirudisha kwenye tam tamaduni zetu naelewa kikuyu vizuri Napenda sana muziki.

He, napenda kucheza na watoto, kama mimi niko na watoto wa dada yangu. Ambao wanapenda kucheza na wao, sababu mimi kwetu, mimi ndiye kitinda mimba, na mimi kuongea ukweli sikupata mtoto wa kucheza na yeye. Sasa nasikianga vizuri, nikicheza na hawa watoto wa dada zangu wakubwa, na pia wanafurahia, wananipenda sana. Tunapenda mchezo wa kukimbizana, mchezo wakufichiana, tunajifichiana Sisi wenyewe kwa wenyewe, tunatafutiana na inakuanga mchezo mzuri sana.

Ndiyo, mmi napenda kusikiza redio kwani wanakuangana uhondo mzuri sana. Kwanza redio jambo, wanatutumia uhondo mzuri. Pia wanatupea mawazo. Pia kwa redio unapata kitu ambacho kinaendelea kwenye nchi. Kwenye redio wanakuchezea muziki. Unapata unachezewa muziki ya kwenu ya kitamaduni. Unapata wanaongea vitu ambazo zinakufanya ucheke. Wanatoa vitu fani. Iyo ndio napenda mambo ya ya.

Mimi nahifadhi data yangu kwenye simu, kwenye nakala ya kawaida, kwenye memory kadi, sababu hapo nitaieka na hakuna mtu atakuja kutafuta, sababu hapo hakuna mtu anayejua jinsi ya kuingia kwa simu yangu. Nimeeka logini, hakuna mtu anaweza ingia, nimeeka paswadi, hakuna mtu anaweza ingia kwa simu yangu.

Napenda chakula cha pilau. Chakula cha pilau ni kitamu sana. Kiko na madoido mingi. Na si ngumu kutayarisha. Ni mchele tu. Unaeka tu hizo vitu. Unaeka tu kitunguu. Unaeka nyanya. Unaeka pilipili. Unaeka saumu. Unaeka pilau masala. Unaiacha ipike. Inakuwa mzuri. Inakuwa na rangi rembo. Inakuwa na harufu ya kuvutia sana. Na ni tamu tena zaidi.

Naam, ningependa sana kuenda pwani, na napenda kuenda pwani. Sababu huko kuna maji ya bahari, kuna mchele ya swahili ambayo ni tamu sana, kuna mahamri, kuna mabuyu, kuna uchungwa, ni vitu mingi sana ambazo ziko uko zinapendeza. Pia huko kuna hewa safi, hewa inapendeza, majirembo ya bahari.

Mimi napanga kazi yangu mzuri naandika zile vitu nitafanya hiyo siku napunguza usumbufu. Vitu ambazo zitanisumbua nazipunguza kama ni kwa kelele natoka kwa kelele natumia teknolojia naezaenda nigoogle kitu na nitaelewa. Hiyo ndio naongeza uzalishaji wangu na pia sipendi mambo ya watu wakati niko kazini. Lazima niongeze uzalishaji wangu vizuri.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni nikiona kitu rembo. Kama ni ile duka ambayo inauza mtandaoni kama jumia, napenda huko, kuenda huko natafuta kitu. Kwani nikitafuta huko, itaniletea hadi mahali ambapo niko. Hiyo ndiyo uzuri moja ya jumia. Lakini, wakati mwingine napenda kuenda kwa duka naona hiyo kitu, kama walikuwa wameieka mtandaoni naiona, kisha nitaenda kwa mtandaoni, niitishe na nitaletewa mahali ambapo niko.

Mimi napenda nyama nyeupe sababu nyama nyeupe haiwezi leta maugonjwa kama shinikizo la damu, na pia ina mafuta kidogo ukilinganisha na nyama nyekundu, nyama ya ngombe. Napenda nyama nyeupe kama ya samaki, ya kuku, hiyo nyama naipenda sana. Sababu haiezi leta maugonja kama hizo shinikizo za damu, pia haina mafuta mingi, na pia inaingiana na mwili sana vizuri.

Naamu, natumia mitandao ya kijamii, inanisaidia sana kujua vitu sana. Kama nitajua hapo, kunitajua habari, zinazoendelea, habari ambazo ziko na ni vizuri sitakuwa nimerudi nyuma sana na nitajua kinazoendelea nchini yangu.

Naam napenda kuchora, lakini sijui vile sana kuchora. Kupaka rangi, sijui kabisaa, lakini nikajifunza, naeza jua. Na naeza penda sana kupaka rangi, lakini kuchora naeza chora kitu rahisi, lakini si ile kitu ati ni ngumu sana iyo nayo siezi chora. Naeza chora tu kitu ngumu, tu rahisi.